Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai lakini si chai tu ya majani bali chai yenye ibada napenda chai ya tangawizi au yenye mbivu ikitengenezwa kwa utulivu, ikimwagwa kwenye kikombe chenye kumbukumbu kuna siku nilikunywa chai jioni mvua ikinyesha pole pole, nikaskia kama dunia imetulia chai hiyo ilikuwa tamu, yenye joto tandani na harufu ya nyumbani.

Mimi huwa siweki picha zangu mtandaoni kiolela. Kila picha ninaochagua kushiriki huwa umebeba hisia fulani. Kama vile utulivu wa asubuhi, tabasamu la familia au kivuli cha mti iliyopumzika chini yake kabla sijapakia hujiuliza picha hii inasema nini kuhusu mimi. Inaheshimu faragha yangu?

Kipa umbele changu kazini kwa mawasiliano ni uwazi wenye heshima na kusikiliza kwa kina hii inamaana kuna uwazi, kuna kusikiliza kwa makini, kuna makusudi na mwelekeo, kuna heshima kwa tofauti na hatimaye kuna uthabiti wa mdundo ambapo kutumia lugha yenye mpangilio sauti ya utulivu na mdundo unaoleta uwazi.

Wakati wa msongo wa wakazi, hujivuta polepole kurudi kwenye msingi wa utulivu. Kwanza huwacha kila kitu kwa dakika chache. Huenda nje huvuta pumzi kw akina au hutazama picha ya familia au mawe ya kumbukumbu hii hunisaidia kukumbuka kuamini ni zaidi ya majukumu kisha huandika mistari michache kwenye daftari si kwa suluhisho bali kwa kusikiliza hisia.